Mimi ni mtu wakuwai kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuwakikisha nafika kwenye shuguli zangu kwa wakati. Kuwai hunifanya nijiskie mtulivu mwenye mpangilio na tayari kwa chochote kinacho ni ngoja. Napenda kujianda mapema, kuondoka mapema nyumbani na kuepuka araka za dakika za mwisho kwa sababu uleta msongo wa mawazo. Pia naamini kuwai ni ishara ya heshima kwa muda wa watu wengine pia. Iwe ni kazini, shuleni au kwenye miadi. Kuwai hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu, kujianda kiakili na kuanza kazi kwa umakini zaidi. Kwa ujumla, kuwai kuna nisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu, mpangilio mzuri wa maisha na mwenye ufanisi katika shuguli zangu za kila siku.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutulia kwanza na kukubalia hali hiyo badala ya kukasirika. Kama ni mchana, hutumia mwanga wa asili kufanya kazi ndogo ndogo kama kusoma, kupanga mambo au kufanya kazi za nyumbani. Kama ni jioni, hutumia tochi au mshumaa kwa uangalifu ili kuhakikisha usalama. Pia hutumia muda huo kuzungumuza na familia na au marafiki jambo linalonisaidia kujenga uhusiana mzuri. Huwa natumia simu yangu kwa kiasi ili kuhifadhi battery na mara nyingine husikiliza radio kupata habari. Umeme unapokaika pia hunipa nafasi ya kupumzika kutafakari na kufanya mambo bila kutegemea teknolojia. Jambo linalonisaidia kuwa mtulivu na mwenye subira.

Ndiyo, mimi uvaa miwani mara kwa mara asaa inapo itajika. Miwani unisaidia kuona vizuri zaidi ninapo soma kutumia simu au kufanya kazi ninazo itaji umakini wa macho. Kuvaa miwani hunifanya nijiskie huru na kujiamini kwa sababu ninaweza kufanya shugli zangu bila kuchoka macho. Pia ujitahidi kutunza vizuri kwa kusafisha mara kwa mara na kuifadhi sehemu salama. Wakati mwingine miwani pia huwa sehemu ya mtindo wangu wa mavazi kwa sababu hunisaidia kuonekana nadhifu wa kisasa. Ndiyo, mimi uvaa miwani mara kwa mara asaa inapo itajika.

Rafiki wangu wa karibu zaidi nilikutana na yeye shuleni. Wakati wote tulikuwa tukisoma darasa moja. Tulianza urafiki kwa mazungumzo ya kawaida. Kisha tukagundua tuna mambo mengi yanayotufanana kama kupenda muziki, michezo na kusaidiana katika masomo. Mara nyingi tunafanya mambo pamoja kama kusoma, kuzungumza, kucheka na kusaidiana wakati mmoja wetu ana changamoto. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu, heshima na kunisikiliza bila kunihukumu. Yuko nami wakati wa furaha na pia wakati washida, jambo linalonifanya nijisikie kudhaminiwa. Ningependa kusema kuwa rafiki yangu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu hunipa moyo, hunisaidia kukua na hunifanya nijisikie sipo peke yangu maishani.

Mimi ulea nywele zangu mara moja adi mbili kwa wiki, kulingana na shukuli gani nimefanya. Kwanza, uwosha nywele hili kuondoa uchafu na jasho. Kisha utumia mafuta au krimi hili ziwe laini na zenye afya. Wakati mwingine, ikiwa nimechafua sana hao nimefanya shuguli nzito, ulea nywele zangu araka zaidi. Kulea nywele mara kwa mara, kuna ni akikishia zinabaki safi, zenye afya na zinanipa isia nzuri kila siku.

Kwa kawaida sipendi sana kuzungumuza kuhusu siasa kwa kina, hasaa pale mazungumzo yanapogeuka kuwa mabishano au yanakuwa na hisia kali. Hata hivyo napenda kusikiliza na kuelewa maswala ya kisiasa kwa ujumla, kama sera, maendeleo ya nchi na jinsi maamuzi ya viongozi yanavyoathiri maisha ya watu. Mazungumuzo ya siasa yakiwa ya heshima, kielimu na yenye lengo la kujifunza huwa siyakimbii kwa sababu hunisaidia kupanua ufahamu wangu. Ninapendelea mazungumuzo yanayojenga, yanayoheshimu maoni tofauti na yanayolenga suluhisho badala ya lawama. Kwa hivyo nipo tayari kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi, mradi tu mazungumzo yanabaki kuwa ya utulivu na yenye manufaa.

Ndiyo, napenda mvua. Hasa ikiwa sio kali sana. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na huniletea hewa safi na baridi inayopendeza. Napenda kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha kwa sababu hunisaidia kupumzika na kutafakari. Wakati wa mvua, mazingira huwa ya kijani na mazuri zaidi. Jambo linalonifanya nithamini asili. Pia mvua ni muhimu kwa sababu husaidia mimea kukua na kuleta maji kwa matumizi ya kila siku. Ingawa wakati mwingine mvua nyingi inaweza kusababisha usumbufu. Kwa ujumla napenda mvua kwa sababu huleta utulivu, uzuri na manufaa kwa maisha.

Mimi huenda mahali pa ibada kila wiki. Mara nyingi jumapili au siku zinazofaa kulingana na ratiba yangu. Ninaona ni muhimu kutumia muda kwenye mahali pa ibada ili kutafakari, kupata amani ya akili na kuimarisha imani yangu. Wakati wa mahali pa ibada, hupata nafasi ya kushirikiana na wengine kuimba na kushiriki shughuli za kijamii zinazosaidia jamii. Hii pia hunisaidia kupata nguvu na moyo wa kufanya mambo kwa bidii katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, kuhudhuria mahali pa ibada kunanisaidia kuwa mtulivu, mwenye shukrani na kuendeleza maadili mema katika maisha yangu.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni filamu ya action na drama kwa sababu unipa msisimko na pia unifundisha masomo ya maisha. Naipenda kwa sababu ina hadithi nzuri wahusika wenye nguvu na matukio yanayo nifanya ni baki makini mpaka mwisho. Nakumbuka mara ya kwanza niliona nilikuwa nyumbani nikitazama kwenye televisheni na ilinivutia sana tangu mwanzo. Rafiki yangu ndiye alia nipendekezea filamu hiyo, hakaniambia ina ujumbe mzuri na niyakuvutia. Nilipo itazama nirifurahia sana na sikujuta. Filamu hiyo unifanya nifikirie kuhusu ujasiri, kufanya mamuzi sahii na kutokata tamaa. Ningependa sana kuyiona tena kwa sababu kila mara ninapo itazama ugundua kitu kipia na kufurahia adithi zake.

Neno mafunzo lina maanisha shughuli ya kujifunza au kupokea elimu ili kupata ujuzi, maarifa au uwezo maalumu katika jambo fulani. Mafunzo ya naeza kutolewa kwa njia mbalimbali kama vile darasani, mafunzo ya vitendo, semina washa au kupitea uzoefu wa moja kwa moja. Lengo la mafunzo ni kuhakikisha mtu anakua na ufahamu wa kutosha anaeza kufanya kazi kwa ufanisi na anaendelea kukua kielimu au kitaalam. Mafunzo pia yanasaidia kuboresha ujuzi wa kibinafsi kwa mkitaalam. Kujenga nidhamu na kuandaa mtu kwa changa moto zinazoweza kutokea kaziji au katika maisha ya kila siku kwa mfano mtu anapo pata mafunzo ya kompyuta anaeza kutumia programu kwa ufasaha au mafunzo ya usimamizi husaidia mtu kuongeza kikundi au timu kwenye ufanisi kwa ujumla mafunzo ni muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa sababu hutoa njia ya kujifunza kuboresha ujuzi na kufanikisha malengo ya maisha.

Uwanja wa ndege ni sehemu maalum ambapo ndege huanza na kuishia safari zake. Ni mahali panapokuwa na miundumbinu ya ndege, madaraja, mabanda ya abiria na vifaa vya udhibiti wa ndege. Kawaida, uwanja wa ndege unajumuisha maeneo ya kuangalia ndege zinapo wasili na kuondoka. Sehemu za tiketi, vituo vya chakula na ununuzi na maeneo ya usalama. Watu hutumia uwanja wa ndege kusafiri kuenda miji mingine. Nchi nyingine au kwa biashara na burudani. Pia uwanja wa ndege ni muhimu kwa usafirishaji wa mizigo na bidhaa za biashara. Kila uwanja wa ndege unakuwa na idara za udhibiti wa ndege, polisi wa ndege na huduma za dharura ili kuhakikisha usalama wa abiria na wafanyikazi. Kwa ujumla, uwanja wa ndege ni sehemu muhimu inayo unganisha watu na maeneo mbalimbani ikiruhusu usafirishaji wa haraka, rahisi na salama.

Hati ni nyaraka rasmi au maandishi yanayo dhibitisha jambo fulani hati inaeza kuwa ya aina mbali mbali kama vile hati ya kitambulisho hati ya ardhi hati ya biashara au barua rasmi kila hati inamaelezo muhimu yanayo dhibitisha ukweli wa taarifa zizomo ndani yake kama jina la mmiliki, tarehe, makubaliano au mamlaka kufanya jambo fulani. Hati hutumika kama ushaidi wa kisheria au kitaalam na mara nyingi huhifadhiwa kwa uangalifu kwa sababu inaeza kuhitajika siku za usoni kudhibitisha haki au majukumu. Kwa mfano, hati ya ardhi inadhibitisha nani ana mmiliki wa eneo fulani na hati ya kuzaliwa inadhibitisha tarehe ya kuzaliwa na uraia wa mtu. Kwa ujumla hati ni nyaraka muhimu inayo saidia kudhibitisha taarifa kulinda haki na kiweka rekodi rasmi ya jambo fulani kwa muda mrefu.

Neno nisaidie hutumika kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine wakati mtu ana changamoto, tatizo, au haja ya msaada. Kwa mfano, mtu anaweza kusema nisaidie kufungua mlango. Nisaidie kufanya kazi hii au nisaidie kuelewa somo hili. Hii inaonyesha kudhamini msaada wa mwingine na kuonyesha kwamba huwezi kufanya jambo kwa urahisi peke yako. Nisaidie pia inaweza kutumika katika hali ya kila siku, kazini, shuleni au nyumbani na mara nyingi huleta ushirikiano na mshikamano kati ya watu. Kwa kutumia neno hili, mtu anaonyesha unyonge, heshima na kutegemea msaada wa wengine ili kufanikisha jambo fulani. Pia linasaidia kuunda mazingira ya usaidizi na ushirikiano ambapo kila mtu anajua kuwa inaweza kutegemewa pale mwingine anapohitaji msaada. Kwa ujumla, kusema nisaidie ni njia ya kuomba msaada kwa heshima, kushirikiana na kuhakikisha jambo linafanyika kwa ufanisi.

Kofia ni vazi linalovaliwa kichwani hili kulinda kichwa kutokana na jua, baridi, mvua, au kwa sababu za kimtindo. Kuna ina nyingi za kofia kama vile kofia za kawaida, kofia za michezo, kofia za joto, au kofia za sheree. Kofia usaidia kulinda kichwa na nywele, kupunguza joto au baridi, na pia inaeza kuwa sehemu ya mtindo wa mavazi.

Ankara ni aina ya kitambaa chenye rangi angafu na michoro ya kuvutia, ambayo hutumika sana katika mavazi ya Afrika magharibi au sehemu nyingine za dunia. Kitambaa hiki mara nyingi huwa na muundo wa kijiometri, rangi nyingi na michoro ya kipekee inayo wakilisha tamaduni, historia au masharti ya kijami. Watu hutengeneza mavazi, sketi, suruali, vazi la kichwani au vitambaa vya mapambo kwa kutumia Ankara. Ni kitambaa kinacho pendwa sana kwa sherehe, hafla au mavazi ya kila siku kwa sababu ni angavu, chenye mvuto na kinacho wakilisha utamblisho wakitamaduni. Zaidi ya hayo, Ankara pia huchangia katika kuendeleza sanaa na ufundi wa mikono. Kwani kila muundo huundwa kwa uangalifu na ubunifu. Kwa ujumla, Ankara ni kitambaa chenye kuvutia kinacho jumuisha utamaduni sanaa na mtindo wa kisasa kwa pamoja.

Upepo ni hali ya hewa inaosogea kutoka sehemu moja hadi nyingine inaosababisha hisia ya baridi au kupoza kwenye mwili. Upepo uneeza kkwa mpole, mkali au wa wastani na mara nyingine unaeza kuleta mvua, mawingu au hali ya joto baridi. Upepo husaidia kusambaza hewa safi kupunguza joto na kufanya mazingira kuwa yenye utulivu zaidi. Pia uchangia katika mzunguko wa maji na hali ya hewa na sehemu muhimu ya mazingira ya asili. Watu hupenda upepo kwa sababu huleta hisia ya utulivu, faraja na urahisi wa kupumua hasaa wakati wa joto. Kwa ujumla upepo ni kitu cha asili chenye manufaa kinachoongeza furaha na afya katika maisha ya kila siku.

Chapisha linamaanisha kutengeneza au kutoa kitu kwa umma au kwa kikundi fulani. Hii inaweza kwa kitabu, jarida, gazeti, maandiko mtandaoni au kitu kingine cha kuandikwa. Watu huchapisha ili kusambaza taarifa, elimu, burudani au kuonyesha kazi zao kwa wengine. Kwa mfano, mwandishi anaweza kuandika hadithi kisha kuchapisha kitabu chake. Au shirika linaweza kutengeneza taarifa na kuchapisha mtandaoni ili watu wengi waone. Chapisho linaweza pia kuwa la kidigitali au ra karatasi. Lakini lengo lake daima ni kusambaza ujumbe, maarifa au habari kwa wengine. Kwa ujumla, chapisha ni njia ya kushirikisha, kuelimiisha na kufikia watu wengi kupitia maandishi au maudhui.

Iko wapi, ni kauli au swali linalo tumika kuuliza mahali au eneo la kitu, mtu, au jambo fulani. Hutumika pale mtu anapotaka kujua mahali halisi kitu kilipo au anapoweza kukipata. Kwa mfano mtu anaweza kuuliza chai iko wapi. Akimaanisha anataka kujua mahali chai ilipo. Maneno haya hutumika sana katika mazungumzo ya kila siku, shuleni, nyumbani, kazini au sokoni. Pia yanaonyesha hitaji la msaada au taarifa kutoka kwa mtu mwingine. Kwa ujumla, iko wapi ni njia rahisi ya kawaida ya kutafta mwelekeo mahali au taarifa kuhusu eneo la kitu au mtu.

Nyama ya ng'ombe ni aina chakula kinachotokana kwa mnyama aitaye ng'mbe. Ni moja wapo ya vyakula vinavyopendwa sana kwa sababu ina ladha nzuri na virutubisho muhimu kama protini ambavyo husaidia kujenga mwili na kuipa nguvu. Nyama ya ng'ombe hupikwa kwa njia mbali mbali kama kuchemusha, kukaanga, kuchoma au kupika kwa mchuzi. Watu hutumia katika milo tofauti kama wali, ugali au viazi. Pia hupatikana sokoni, buchani, au madukani. Kwa jumula, nyama ya ngombe ni chakula muhimu katika jamii nyingi. Hutumiwa katika sherehe, siku kuu na chakula cha kila siku. Na husaidia ku kidhi mahitaji ya lishe ya mwili.

Binti ni mtoto wa kike wa wazazi wake, yaani msichana anayezaliwa katika familia. Neno hili hutumika kuonyesha uhusiano wa kifamilia hasa kati ya mzazi na mtoto wake wa kike. Kwa mfano, mtu anaeza kusema huyu ni binti yangu. Kumaanisha ni mtoto wake wa kike. Pia neno binti hutumika kama neno la heshima kumrejelea msichana au mwanamke mdogo, hata kama si wa ukoo wako. Katika jamii nyingi, binti huonekana kama chanzo cha, fahari, matumaini na upendo katika familia. Kwa ujumla binti ni mtoto wa kike anayependwa kulelewa na kupewa maadili ili akuwe mtu mwema katika jamii.

Nyua ni kitendo chakumeza au kunywa kinywaji kama maji, chai, maziwa au juisi. Neno hili utumika kueleza tendo la kuingiza kinywaji mwilini kupitia mdomo. Kunywa ni jembo muhimu sana kwa afya kwa sababu usaidia kuondoa kiu kudumisha maji muilini na kusaidia viungo kufanya kazi vizuri. Wakati watu unywa asubui, mchana au jioni kulingana na maitaji yao. Kwa ujumla, nyua Nintendo la kawaida la kila siku dinayo saidea kuimarisha afya nanguvu za mwili.

Ndugu ni neno linalo tumika kueleza kitu au mtu ambaye si kubwa ndogo kwa ukubwa umri au kiasi kwa mfano mtu anaweza kusema binti yangu ni mdogo kumaanisha mtoto wake wa kike bado ni mdogo kwa umri. Vile vile kitu kama sanduku ndogo linaweza kuelezea kimo kidogo ikilinganishwa na vingine. Kwa ujumla ndogo inahusisha ukubwa mdogo umri mdogo au kiasi kidogo ikilinganishwa na kawaida au na vitu vingine vinavyofanana.

Saladi ni chakula safi kinachotengenezwa kwa mchanganyiko wa mboga matunda au vyakula vingine. Mara nyingine kikiwa jipini, mafuta au mchuzi. Ni chakula cha afya kwa sababu hutoa vitamini, madini na nyunyuzi muhimu kwa mwili. Saladi huliwa kando ya mlo kwenye sherehe au wakati wa chakula cha mchana na pia ni rahisi kuandaa. Kwa ujumla, saladi ni chakula chenye afya, chenye ladha nzuri na kinacho saidia kudumisha mwili wenye nguvu.

Nywele ni kasi au fimbo zinazokuwa kwenye kichwa cha binadamu. Nywele hutoa usalama kwa kichwa, hutoa joto, na pia huchangia katika muonekano wa mtu. Watu huzitunza kwa kuosha, kusuka na kupamba ili ziwe safi na zenye afya. Pia nywele hutumika katika mitindo na tamaduni tofauti, ikionyesha uzuri na utambulisho.

Shati ni vazi la juu la mwili linalovikwa juu ya kifua na mikono. Mara mingi limefungwa kwa vitufe. Shati hutumika kila siku, kazini, shuleni, au kwa sherehe. Pia hutoa faraja, ifadhi ya mwili na linaweza kuwa sehemu ya mtindo. Kwa jumla, shati nivazi la kawaida na muhimu linalo saidia kuonekana vizuri na kujisikia vizuri.

Mvua ni maji yanayonyesha kutoka angani kwa matone. Hutokea pale mawingu yanapojaza maji na yanapokuwa mazito au kukaza, na mara nyingine huleta baridi na unyevu. Mvua husaidia kukuza mimea, kutoa maji kwa wanyama na binadamu, na kuboresha hali ya hewa.

Ni gari la miguu lenye magurdumu mawili linalo sogezwa kwa pedal. Watu hutumia baisikeli kusafiri kufanya mazoezi au burudani. Ni njia rahisi na ayaraka ya kuzunguka mahali tofauti ikisaidia pia kudumisha afya na nguvu za mwili.